Nyumba inahitaji kusafishwa leo vumbi limeja kila mahali, nitaanza na chumba cha kulala, nifunge vitanda vizuri, vyombo vya kuchoma Vikohozi vina hitaji kunafishwa, sakafu lazima ifagiliwe na kupangiliwa Inahitaji kusafisha bafuni pia, iwe safi kabisa, kazi ni nyingi lakini nitafanya polepole, nitawasha mziki, nifanye kazi ikiwa na furaha, watoto watanisedia kupanga vitu vyao nyumba si safi inatoa mmani ya moyo. Nafikiria nitatumia sambili tu. Bada ya kusafisha, tutaka kwenye chumba safi na kupumzika.

Nichukue basi au pikipiki leo? Basi ni salama lakini nitachelewa Pikipiki ni haraka lakini hewa ya baridi inanisumbua Nadhani leo nitachukua basi sina haraka sana nauri ni shilingi mia mbili tu? Ninafuu, nitakaa kwenye dirisha niangalie mitatu na pojipita Napenda kuwana watu wa shughuli zao za subuhi Kila mtu anahadithi yake Stasheni ya basi iku mahali padogo kwa nyumba Nitatembea dakika kumi ni mazuezi mazuri kwa mwili. Nikifika kazi mapema, nitakuja kabla ya kwanza kazi.

Nahitaji kupanga pesa zangu vizuri mwezi huu Mshahara ulingia jana Lazima nigawe kwa busara Panga nyumba kwanza shilingi hizi umeme na maji shilingi hizi chakula kwa wiki nne na dhani shilingi hizi zitatosha Ninahitaji kuweka akiba kidogo kwa dharura za badaye Labda shilingi elfu mbili Watoto wanahitaji vitu vya shule vitabu na kalamu nimesaha deni lajirani nilimkopa mwezi uliopita lazima nimlipe leo pesa zinakwisha haraka sana ninahitaji kuwa makini zaidi ya matumizi.